Kazi ya kilimo. Naidhamini sana kilimo kwa sababu ndiyo utiwa mgongo wa kila mtu. Ndio kitu ambacho kinaindesha taifa. Ni kitu ambacho sehemu nyingi za uchumi zinategemea. Ufugaji. Kilimo cha vyakula. Na pia kilimo cha ndege. Ni kitu cha maana sana na naidhami ni sana, sana sana ufugaji.

Kinywaji changu ninayoipenda sana ni maziwa. Maziwa ni kinywaji ambacho nimeanza kunywa tangu utotoni. Nilianza kunywa maziwa wakati nilipokuwa mdogo. Nilielezwa ama nilionyeshwa ya maziwa na wazazi wangu. Kwa sababu sisi ni wafugaji wa ng'ombe. Kwa hivyo maziwa ni kitu ambacho. Ni chakula cha kila siku. Na naipenda sana. Nasikia vizuri hua. Nahisi vizuri sana nikishaa kunywa maziwa. Na mara mwisho nilikunywa maziwa ni leo.

Napenda sana rangi ya samawati kwenye ukuta. Rangi ya samawati ni rangi yangu ya kupendeza zaidi. Nikiona kwa ukuta wa nyumba huwa nahisi vizuri sana kwa sababu ni rangi ambayo mimi huipenda sana. Inatokea vizuri, inafanya ukuta uwe maridadi sana. Rangi ya samawati inafanana na anga ama mbingu. Unapotazama inje, unapotazama angani unaona rangi ya samawati. Mimi upenda sana rangi iyo na ndio rangi yangu ambayo ninaipenda za.

Kwenye simu ya mkono tu, kwa sababu simu ni chombo ambacho ni nyepesi na unaeza kubeba mahali popote. Mimi hupenda kupata habari yangu yote kwenye simu, lakini saa zingine napenda kusoma gazeti haswa asubuhi, lakini mchana ama jioni, habari nyingi mimi hupata kwenye simu ya mkononi.